Mandhari gani nzuri umewahi kuona? Mandhari nzuri zaidi niliowahi kuona ni ile ya mlima kilimanjaro wakati wa mawio. Hakuna kitu kinachoweza kulinganishwa na kuona kilele cha mlima kikiwa kimefunikwa na theluji nyeupe, huku mwanga wakwanza wa jua uki kipaka rangi ya dhahabu na machungwa. Katika wakati ule, unajihisi ukiwa juu ya ulimwengu, huku mawingu ya kielea chini yako kama bahari ya pamba. Kila kilicho nifurahisha zaidi, siyo tu uzuri wa macho, bali ni utulivu wa ajabu uliyokuepo, sauti ya upepo mwanana na hewa safi ya milima ilionifanya nihisi amani ya ndani ambayo ni ngumu kuipata mjini. Mandhari ile ilinikumbusha jinsi asili ilivyo na nguvu na urembo usio hitaji mapambo na ilinifundisha dhamani ya kusimama kidogo na kutafakari ukuu wa uumbaji.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyi kazi wengine? Mimi ujenga mahusiano na wafanyi kazi wenzangu kupitia mawasiliano ya wazi na waminifu. Ninaamini kuwa msingi wa uhusiano wowote imara ni kuaminiana. Hivyo, kila mara nimekua nikitimiza ahadizangu na kutowa msada pale unapoitajika. Hii inajenga picha kuwa mimi ni mtu anayeweza kumtegemea ndani ya timu. Kuna mambo matatu makuu ambayo mimi huzingatia. Ya kwanza kusikiliza na kuthamini maoni. Mimi upenda kusikiliza mawazo ya wenzangu kabla ya kutoa yangu. Hata kama tunatofautiana kimtazamo, nina hakikisha naonyesha heshima kwa mchango wao, jambo ambalo hupunguza migogoro na kuongeza ushirikiano. Pili, kusherekea mafanikio ya wengine. Sipendi tu kufurahia mafanikio yangu, mimi ni mtu wakuanza kumpongeza mwenzangu anapofanya vizuri. Hii inatengeneza mazingira chanya na kuondoa wivu usio. Na tija, tatu, muingiliano wakijamii. Nje ya majukumu ya kazi, mimi hutumia muda mchache kuzungumza na wenzangu kuhusu mambo ya kawaida ya kimaisha. Hii inatusaidia kufahamiana kama binadamu na siyo tu kama mashine za kazi.